Mimi kipawa ambacho nikonacho ni, mimi naweza kuzungumza mbele ya watu. As in mimi nimu, naweza kuongelesha watu ata wewe unaweza kusikiza na, alafu pia mi nina kipawa cha kucheza mpira mi nimchezaji hodari wa mpira naam.

Mimi hupenda sana kujifunza historia, iwe ni historia ya kale au ya kisasa mimi, angalau hupenda kujifunza historia. Ili niweze kujua ni nini kinachoendele au ni nini kilichokuwa hapo. Hizo enzi za kale, naam shukran.

Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani basi mimi huweza kuwa na marafiki zangu, tunaweza kupiga gumzo basi gumzo ndio huweza kunifanya niwe nyumbani. Ninapokuwa na furaha ni kupiga gumzo na wenzangu au familia na pia muda unapata unasonga ukiwa na furaha.

Naam nimewai kushiriki mashindano kadhaa kwanza nakumbuka nikishiriki mashindano ya michuano wa mpira na timu kadhaa na pia nimewai kushiriki mashindano ya mbio za mita mia moja nikiwa pale shuleni katika kidato cha tatu.

Naam mimi hupenda chakula kitamu kama binadamu wa kawaida lazima nikuwe napenda chakula kitamu kwa sababu chakula kitamu huwa na harufu nzuri ya kuvutia alafu inakusababisha uwe na ile hamu ya kutaka kula zaidi ya zaidi mimi hupenda chakula kitamu.

Naam mi hupenda miziki ya jadi kwa sababu miziki ya jadi ina mafunzo na huwa lazima miziki ya jadi hufunza kwa hivyo miziki ya jadi ninaipenda sana kwa sababu yote huwa na funzo ambayo tunalohitaji katika maisha ya sasa hivi.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni siku yangu ya kuzaliwa ambayo huwa kila mwaka mwezi wa Desemba ambayo ni mwezi wa kumi na mbili na tarehe huwa ni tarehe ishirini na tisa. Hio ndio huwa sherehe yangu ya kupendezwa.

Somo la sayansi ambalo ninalolipenda ni somo la physikia ambalo liko kategoria ya kisayansi kwa hivo physikia ya ni somo ambalo napenda ni somu la sayansi nalolipenda.

Mimi hupenda kusoma habari za mtandaoni kwa sababu kupata gazeti ni ngumu na kusoma habari mtandaoni ni rahisi kwa sababu gazeti hilo ambalo utakuwa unalitafuta utalipata kwenye mitandao. Kwa hivyo kusoma habari kwenye mitandao ni rahisi sana na mimi hupenda kusoma habari hizo kwenye mitandao.

Hali gani ya hewa ambayo mimi huipenda ni hali ya hewa ambayo imetulia na hali ambayo hewa huweza kupita tu kwa mwendo wa mwendo taratibu ambao si mwendo wa kuharibu chochote yaani hewa inayopita kwa utulivu.

Kazi ambayo mimi huichukia napokuwa nyumbani ni kazi ya kufyeka ambapo itakulazimu uwe na panga ili uweze kufyeka na katika kazi hiyo hu mfanya mtu kutumia nguvu mingi kwa hivyo kufyeka ni kazi ambayo mimi huichukia napokuwa nyumbani.

Iwapo natoa sadaka au michango. Mimi huweza kutoa sadaka siku ya Jumapili ambapo nitaenda ibada na pia mimi huweza kutoa michango tofauti tofauti. Endapo ni mchango wa binafsi au ni mchango wa jumla pale kanisani basi. Mimi huweza kujishughulisha naazo.

Wazo nzuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kuwa siku hiyo inaiwazia itakuwa ni siku ya kufurahisha sana siku yenye mafanikio wa siku ya kupumzika na pia ni siku ya kujipanga kwa ajili ya kazi za baadaye ifikapo masaa ya alasiri.

Mimi pia napenda kuenda pwani kwa sababu pwani ni eneo nzuri la kupata starehe. Kwa sababu pwani kuna bahari na bahari hiyo huwa na watu tofauti tofauti kwa hivyo tunaweza kutangamana pale na kujuana pale.

Stadi yangu muhimu kwa kazi ni stadi ya kuwa na uwezo wa kuzungumza na watu tofauti tofauti napokuwa kazini kwa sababu kazi yangu inanilazimu nakuwa na huo ueledi na stadi ya kuwa makini unapozungumza kwa hivyo stadi yangu muhimu katika kazi yangu ni kuwa mzungumzaji bora.

Naam, jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Mimi huweza kuhi huku kujinunulia keki ambayo imeandikwa jina langu na siku ya kuzaliwa na pia huweza kuwaalika marafiki zangu na pia wale ambao wataweza kuwa karibu na eneo ambayo nitakuwa na pia mimi huweza kununua vinywaji. Kwa hivyo tutaweza kula keki hiyo pamoja na vinywaji na pia kusema shukran kwa siku hiyo.

Mahali ninapoishi naishi katika chumba cha kukodi. Na pia mazingira ya eneo yangu ni mazuri kwa sababu yana ulinzi mazingira hayo yana yana ulinzi kwa sababu lina geti ni ya lango kuu ambalo huweza kutumika kama eneo la kuingia ili kuweza kufikia maeneo hayo. Na pia nakumbuka nilihamia huku miezi tatu iliopita. Na kitu ambacho kinanifanya niweze kupenda eneo hili ni jinsi linavyo. Ni kwa sababu lina maeneo ambayo yametulia kwa sababu halina kelele na pia watu ambao huishi katika maeneo hayo. Ni wazuri sana na wana heshima na vitu vya watu. Na pia usalama ulio hapa mahali ambapo ninaishi ni wa hali ya juu kwa sababu lango hilo hufungwa na pia hufunguliwa tu kwa wale watu ambao wanaishi humu ndani peke yake.

Napenda sanaa ya kimuziki. Sanaa ya kimuziki ni sanaa ambayo mimi huipendelea sana kwa sababu mimi huifuatilia. Na pia huifuatilia jinsi inavyoanza, jinsi inavyokuwa, na pia jinsi inavyoendelea kukua licha ya vikwazo vidogo vidogo. Hupenda sanaa hiyo ya kimuziki.

Kwa hivo ninapochungulia kutoka dirishani mwangu naona kuna ua zuri pale nje ambalo linapendeza. Ua hili ni mti ambao ni una matunda ambayo kwa kawaida si ya kuliwa. Lakini huwa na harufu nzuri. Na pia mimi huweza kupenda kutazama nje wakati wa mchana kwa sababu wakati wa mchana huwa na mwanga ambao hunisaidia kuweza kutazama. Kinachobadilika kutokana na misimu ni mti huo wa matunda huweza kupoteza matunda yake hasa msimu wa kiangazi na pia huweza kuyarudisha matunda haya wakati wa msimu wa mvua na ninapotazama nje mimi huhisi kuwa akili imetulia kwa sababu mandhari yale yanafurahisha.

Mimi hupenda kucheza michezo hasa michezo ya mpira hasa mpira wa kandanda mimi hupenda kuucheza na kushiriki katika mchezo huo kwa sababu mchezo huo wa kandanda mimi huupenda na kwa hivyo ninaposhiriki mimi uhisi kuwa nafanya kitu ambacho ni kwa katika mwili wangu.

Kitu ambacho nafanya ili kupunguza matumizi ya plastiki ni kwa kuhakikisha kuwa plastiki hizo sizitumii kwa njia ambayo inaeza kusababisha mwongezeko wa plastiki bali mimi huweza kuzikusanya na kuziweka pamoja ili ziweze kutumika kutengeneza vitu ambavyo vingine. Kwa kuzikusanya na kuziweka pamoja ili linanisaidia kupunguza matumizi ya plastiki.

Naam kwa kawaida mimi huweza kupenda kulima bustani kwa sababu bustani ni sehemu ambayo huwa ni ya mazao kwa sababu naweza kupanda vitu kadhaa hasa matunda ambayo huweza kusaidia mwili kwa hivyo kulima kwa bustani ni jambo ambalo mimi hupenda.

Kitabu ambacho nakipenda zaidi kilikuwa ni kitabu ambacho ni cha Kiswahili na ni riwaya ambayo ilikuwa ni hadithi, hadithi ndefu na muhusika ambaye nilikuwa na mpenda katika riwaya hiyo alikuwa anaitwa kaizari na aliye ni shauru kuhusu hicho kitabu alikuwa ni mwalimu wa Kiswahili na pia kitabu ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyo aliekuwa naitua Asumta.

Filamu ambayo naipenda zaidi ni filamu ambayo ni action azn ina uigizaji na pia ina drama na nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona ilikuwa ni wakati nilipokuwa mdogo ni action ambayo niliyoiona nikiwa mdogo ambaye ailileta filamu hiyo ailikuwa ni shangazi na pia ningependa kuiona tena iwapo niko na wakati.

Naam, mimi hupenda kupika na kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi hupendelea kupika. Mimi hupendelea kupika chakula ambacho mimi hupenda kula. Hasaa mimi hupenda kupika nyama iliyochemshwa ambayo imepikwa kwa viungo tofauti tofauti.

Mazingira ya kazi ambayo mimi napendelea. Ni mazingira ambayo yametulia. Mazingira ambayo yana wafanya kazi ambao wanapenda kusaidia ama wapo tayari kukusaidia kwa kila njia unazo itaji ili uweze kufanikiwa kufanya kazi zako vizuri.

Mimi hupendelea kitanda kizuri. Kitanda kizuri, kitanda ambacho. Kinakupatia wakati mzuri wa kulala bila kukufinyafinya au kukuumiza kwenye mwili wako. Basi kitanda kizuri mi hukipendelea kwa sababu kitakupatia muda mzuri wa kulala ili kujituliza unapopumzika.

Mimi hupenda upepo na bali si AC kwa sababu AC ni chombo ambacho hutumia. Ni chombo cha elektroniki ambayo hutumia stima na iwapo hutakuwa na umeme basi AC hiyo haitakua inafanya kwa hivyo mimi hupenda upepo kwa sababu upepo ni ni hewa ambayo huvutia na huvuma kwa uzuri.

Kwa kawaida mimi hufua nguo zangu mara moja kwa wiki. Na mimi hufuwa wa siku ya Alhamisi ndio siku yangu rasmi ya kufua nguo kwa hivyo kwa wiki mimi hufua mara moja na ni siku ya Alhamisi pekee.

Naam mimi huwafahamu majirani zangu ambao mimi huishi pamoja na wao nawafahamu kwa majina na pia baadhi yao wao na shughuli ambazo pia wao hufanya kwa hivyo na wafahamu sana hao majirani ambao mimi huishi pamoja nao.

Wakati wa likizo mimi hujistawisha kwa kufanya kazi ndogo ndogo au tuvibarua tundogo ndogo ambazo huweza kunisaidia kupata mapato ya kila siku angalau kwa aslimia chache. Kwa hivyo najistawisha na ndogo ndogo kuweza kupata kulingana na kazi ambayo nitakuwa nimefanya.

Naam kwa wakati mwingi sana mimi uweza kuvaa saa kwa mfano ninapoenda kazi au ninapo safiri. Mimi huweza kuvaa saa yangu kwenye mkono wa kushoto na navaa saa hii kuhakikisha kuwa natumia wakati wangu vizuri bila kupoteza wakati wowote.

Nyama ambayo napenda ni nyama nyekundu ambayo kwa kimombo tunasema red meat ambayo ni nyama ya ngombe ama nyama ya buzi hiyo ndiyo nyama ambayo mimi hupenda sana kuliko nyama zingine ambazo ni nyama nyeupe as in white meat.

Kitu ambacho nafanya ama vitu ambavyo nafanya ilikuhakikisha nina afya nzuri kwanza mimi huhakikisha napata chakula ambacho kina virutubisho vyote kina proteini kina vitamini napia carbohydrate kufanya hivyo ina nisaidia kuwa na afya.

Nafanya marafiki wapi ya kivipi jinsi navyofanya marafiki wapya ni kwa kuzungumza na wao na kadri tunavyozungumza tunaweza kupatana tunaweza kubadilishana maoni na kupitia njia hiyo tunaweza kuendeleza na kufanya urafiki wetu unakuwa dhabiti.

Wakati napopigiwa mtu na mtu mimi huweza kujaribu kusuluhisha tatizo hilo kwa kuongea au kuzungumza na yeye au pia kwa kumuingiza mtu wa tatu ambaye atatusimamia na atajadili ajue chanzo au ajue asili ya ugomvi wetu na kutatua shida hio.

Mimi kwa kawaida napenda chai nasipendi kahawa mimi hupenda chai kwa sababu chai imepikwa na omadi ikapikwa na maziwa na pia ikapikwa na majani ambayo pia ndani humo wametia kali nakuifanya iwe inavutia.

Mi kwa kawaida rangi ambayo mimi huipenda kuiona. Ni rangi nyeupe kwa sababu rangi nyeupe inanikumbusha kuwa inamaanisha amani na pia nina viatu ambavyo ni vya rangi nyeupe na kitu nyeupe kinanifanya nihisi niwe nikuwe ni msafi na mara nyingi mimi huona rangi nyeupe kwenye maziwa au penye nguopia na pia baadhi ya vyombo pia vya kusafiri ni vya rangi nyeupe.

Mchezaji bora wa kikapu anaitwa Lebron James na pia huyo ndiyo mchezaji bora nimewahi kumuona wa mchezo wa mpira wa vikapu. Mchezaji huyo nampenda kwa sababu ana talanta ya kucheza mpira huo kwa kuwa yeye ni mrefu na pia ana uzoefu. Mchezo wa ajabu niliwahi kumuona akicheza nilimuona akijaribu kucheza mpira wa kandanda. Na ujuzi ambao mchezaji huyu Lebron James ako nao ni ujuzi wa kurusha kwa mbali ili kunyakuwa bao, na jinsi ninavyohisi ninapomuona namuona ni mtu ambaye anapenda mchezo huo na anajituma sana ili aweze kunyakuwa hizi taji ambazo amejinyakulia.

Mimi hupenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu kuandika kwa kompyuta ni rahisi sana kwa sababu kompyuta unafinya tu kwenye vidude vidude na kubonyeza vidude hivyo huwa ni rahisi kuliko kuandika na mkono ambapo unaweza kuchoka sana.

Na mimi kwa kawaida ikifika ni wakati wa kuamka mimi ni mtu hupenda kuamka mapema na wala si usiku nikiamka mapema huweza kunisaidia najipanga kwa wakati unaofaa nahakikisha kuwa nimejiweka tayari kwa shughuli za siku.